Mara chache wakati wa baridi kali ninapenda kuoga maji ya moto. Ila katika hali ya kawaida kukiwa hakuna baridi kali, basi mimi huoga maji ya baridi ambayo huwa yananipa afya nzuri ya mwili wangu.

Ile gitaa ya muziki ile, huwa naona watu wanapiga. Watu wanapiga ambao wamejifunza. Mimi bado bwana bado sijawahi kujifunza kupiga ile gitaa. Huwa naona watu wanapiga lakini na mimi napenda nitajifunza siku moja.

Kwa kweli, kusubiri kwenye mstari, sio uzoefu unaofurahisha. Sio uzoefu ambao eti ni rahisi na mi kusema kwamba naufurahia bwan mimi huwa ninachukia huwa najisikia vibaya yani huwa natamani iishe mapema, mimi nisiendelee kukaa mstarini. Huwa ninatafuta namna, kama inawezekana basi nisitoke, nisikae mstari nitoke. Lakini basi kuna wakati inategemea umesimama na nani mstarini kuna wakati unasimama na watu wazima ambao wanakuzidi umri wao, wamesimama, wame tulia sasa wewe unaanzaje kutosimama mstarini kwa hiyo kuna wakati inategemea ukiwa na watu ambao unawaheshimu, unawathamini unawaona kama walimu wako, unaona kama wazazi wako, unaona kama watu ambao ni wenye hadhi na heshima katika jamii wamesimama kwenye mstari, basi huna namna na wewe na mimi nalazimika tu ni simame mama nakusubiri pale kwenye ule mstari ila huwa inakua kero sana pale ambapo unakuta hakuna jambo la lazima sana la kukueka mstarini halafu yule mtu anayekudumia anakutaka ukae mstarini apo ndipo mbapo huwa kidogo inakera, inakatisha tamaa inakua ni jambo mbalo hutamani liwe lakini basi kwa kuwa limekua unakuwa huna namna ya kulizuia na unakuta wakati huo ana nafasi ya kufanya mambo yaende bila kukaa mstarini yani akuhudumie bila kukukalisha mstarini ana nafasi hiyo lakini unakuta mtu anang'ang'ana tu bado akuweke mstarini kwa hiyo unakaa kwenye mstari kwa tabu, unajisikia vibaya na wakati mwingine unasimama mstarini katikati ya jua, jua lina kupiga na unatakiwa bado ukae mstarini kwahiyo kuna wakati mwingine uzoefu wa mstarini unakuwa sio mzuri. Kwahiyo si jambo ambalo lina kuwa jepesi sana kusubiri mstarini. Wakati fulani basi pia unapata nguvu za kusubiri kwa sababu ya ulazima wa jambo. Mfano nina uhitaji na fedha alafu nikae katika atm halafu watu ni wengi kwenye mashine ya kutolea pesa na maanisha watu mko wengi hapo watu wengi, wanaenda wana chukua pesa sasa nawewe unazihitaji pesa unafanyaje. Unalazimika ukae mstarini tu ili ufikie pale kwenye sehemu ya kutolea fedha nawewe utoe fedha zako unazozitaka uchukue uendelee na majukumu yako kwahiyo kuna wakati mambo kadhaa yana kuwepo kama nilivyo sema awali moja ulazima wa kukaa mstarini kama kuna ulazima ikiwepo kama ni jambo hilo la lazima kama mfano nilivyo tolea swala kuchukua fedha basi unalazimika ukae japo huwa inakua inakera na inatesa lakini la pili inategemea una ambiwa na nani unaambiwa na nani kusimama mstarini kuna wakati anae kwambia kusimama mstarini ni mtu unaemu heshimu sana na ni mtu anaeheshimika ni mtu muungwana na ili akuhudumie anatakiwa akuambie ukae mstarini na huenda mpo wengi hawezi kuku hudumia kwa haraka mkiwa mme zagaa zagaa kwhiyo anakuambia ukae mstarini unaweza kukaa inategemea anaekuhudumia lakini la tatu inategemea unawaona watu gani wako mstarini. Ustaarabu wa watu lulio nao watu wengine ni wastaarabu, watu wazima, watu wa heshima zao watu wengine kama wazazi wako, kama walimu wako wamesimama mstarini mimi ni nani nisisimame nami nasimama tu nasimama mstarini lakini kibaya unakuta pale ambapo yule mtoa huduma yeye hajali namna anavyo wahudumia anawalazimisha tu kukaa mstarini wakati huo kuna uwezekano wa kuto kukaa mstarini na akawahudumia hiyo ndio ambayo mimi inanikera ni mbaya na inanichosha unakuta wakati mwingine unasimama juani unachoka mtu anakuhudumia taratibu jambo hilo kwakweli huwa ni baya basi tu lakini inalazimu tu basi unasimama tu.

Mtaani kwangu kwani kuna mambo mengi sana ambayo ninayoyapenda. Jambo la kwanza ninapenda vile ambavyo watu wa mtaani kwangu wana utulivu. Yaani mtaa ambao kwa kweli kwa jumla una utulivu hauna historia ya matukio mabaya ya uhalifu hauna historia ya vita vita fujo magomvi mtaa umetulia watu wake ni watulivu mazingira yametulia kwa hiyo jambo la kwanza wakue napenda mtaa ni kuna utulivu la pili ninapenda watu mtaani kwetu watu wana ushirikiano yaani ikitokea mtu amepata shida ndani ya mtaa watu wote wanajali jambo lake watu wote wanathamini jambo lake wanashirikiana kwa ajili yake mwenye kumpa kitu atampa inapotokea mtu ameshi amekosa kitu watampa. Wanashirikiana kwa kweli hilo ni jambo ambalo nalipenda lakini kingine mtaani bwana hakuna matukio ya uhalifu hatuna vibaka hatuna watoto wa mtaani wezi labda hatuna watoto ambao wana matukio ya ujambazi ubakaji hatuna watoto hao kwa hiyo tuna tuna amani, niseme tuna amani mtaani. Hakuna matukio ya uvunjifu wa amani hayo hayapo kwa hiyo mtaani kwa kweli, kuna utulivu huo wa amani. Lakini, jambo jingine pia. Mtaani kwetu bwana, kuna watu wenye utu, watu wana utu. Jua naposema utu namaanisha ile hali ya watu kujali mambo ya ubinadamu watu wana roho ya kibinadamu hakuna watu wenye roho ya kinyama pale mtaani kwetu huko mtaani kwetu watu wana roho ya utu watu wana jali, watu wanasikilizana watu wanaishi kana kwamba ni familia moja kila mtu anafanya mambo yake nyumbani kwake ndio lakini kwa namna ambayo huyu mwingine anafikiria mambo yako wewe anawajibika kwa ajili yako kwa hiyo watu wana utu watu wana utu kitu kingine ninapenda mtaani tuna watoto wasikivu wasikivu na watoto wenye adabu hatuna watoto wa ambao hawana adabu napenda tuna watoto wana adabu lakini pia napenda ziko shule nyingi pale mtaani. Kwa hiyo hatuna watoto wanao zagazaga mtaani. Watoto wadogo wako kwenye shule zao za chekechea wengine wenye umbunofu hata wako kwenye shule zao za msingi. Wengine wanaofuata wako kwenye shule zao za sekondari. Kwa hiyo hakuna watoto ambao wanakaa ovyo ovyo, wana kazi za kufanya. Wengine walio wakubwa wamegawanyika sasa kwa majukumu yao walio makazini wako makazini wanafunza wlioko vyuo wako vyuoni kwa hivyo mtaa umetulia lakini kingine mtaa una uongozi mzuri kweli mtaa una uongozi mzuri viongozi wake wana ongoza mambo ya wanafanya mambo yanaenda vizuri. Wameweka wananchi vizuri kuwa hakuna mwananchi ambaye anahangaika na mambo ya na mambo ya yaani analamika kwamba waongozi wamtelekeza ama waongozi wanafanya mambu yao tu hata viongozi nao wanajali watu wanao waongoza wanajali watu wanao uongozi ikitokea kuna shida wanafika mapema wanatatua matatizo basi ushirikiano upo wa kutosha umoja ni wa kutosha. Kujaliana kwa kutosha kushirikiana kwa kutosha okay ukweli mtaani mambo ya mtaani kwetu yako vizuri kabisa.